Swali ni, ushauri gani ungempa mtu anayeanza kazi? Mimi binafsi, ushauri ningeupenda kumpa mtu anayeanza kazi. Ni, anza kwa kuwa na subira na unyenyekevu. Siku za mwanzo kazini si rahisi, kwa sababu kuna mambo mengi mapya, watu wapya, taratibu mpya na matarajio mapya. Usijilaumu ukikosea mwanzoni. Kosa ni sehemu ya kujifunza. Kilichoko muhimu ni kujifunza haraka na kurekebisha pale unapokosea. Kuwa tayari kujifunza muda wowote. Usifikirie kuwa ulichosoma shuleni au chuo kinatosha. Kazini, maarifa yanaongezeka kila siku. Uliza maswali bila uwoga. Sikiliza waliokutangulia. Na jaribu kuboresha ujuzi wako kidogo kidogo kila siku. Mtu anayejifunza kwa bidii huonekana haraka, na hupewa nafasi nzuri zaidi. Kuwa mwaminifu na mchapa kazi. Fika kazi kwa wakati unaofaa, timiza majukumu yako na fanya kazi kwa mfu moyo wako wote hata kama hakuna anayekuona. Uaminifu hujenga jina zuri, na jina zuri hufungua milango mingi katika maisha ya kazi. Heshimu kila mtu kazini. Kuanzia wakubwa wako, hadi wafanyikazi wenzako, na hata wale walio chini yako. Heshima hujenga mahusiano mazuri. Na mahusiano mazuri hufanya mazingira ya kazi yawe rahisi na yenye amani. Kuwa na malengo. Lakini usiwe na haraka kupita kiasi. Mufanikio hayaji mara moja, jipe muda, jifunze, boresha na endelea kusonga mbele hatua kwa hatua. Ukifanya hivyo kwa uvimilivu na nidhamu, utaona matunda ya juhudi zako baadaye.

Mara nyingi nikijiuliza swali la unacheza na nani jibu langu linarudi haraka akilini nacheza na marafiki zangu wa karibu Hawa ni watu ambao tumekuwa pamoja kwa muda tunaelewana na tuna historia ya vicheko ushindani wa kirafiki na kukumbuka nyingi nzuri kucheka nao hunifanya nijisikie huru kwa sababu sioni aibu kuwa mimi mwenyewe Kwa kawaida tunacheza baada ya masomo au wakati wa mapumziko, pale tunapopata muda wa kupumua baada ya majukumu ya siku, wakati mwingine ni michezo ya nje kama mipira, kukimbizana au michezo ya jadi, na wakati mwingine ni michezo ya ndani kama vile michezo ya ubaoni au hata michezo ya simu. Haijalishi ni michezo gani, kilicho muhimu zaidi ni uwepo wao na hali ya furaha tunayojenga pamoja. Ninapocheza na marafiki zangu, najifunza mengi, najifunza kushirikiana, kuheshimiana, na kukubali matokeo, iwe ni kushinda au kushindwa. Kuna nyakati tunaposhindana sana, lakini mwisho wa siku tunacheka na kusahau kila kitu. Hilo ndilo linafanya nipewe kucheza nao mara nyingi kwa sababu hakuna chuki, hakuna dharau na hakuna masengenyo ni urafiki tu. Pia kuna nyakati ninapocheza na ndugu zangu nyumbani. Kucheza nao kuna ladha tofauti kwa sababu kuna hisia ya kifamilia. Hapa hakuna mashindano makali sana. Ni zaidi ya kuimarisha ukaribu wa kuondoa uchovu wa siku. Michezo hii hunisaidia kujisikia salama na kupendwa. Kwa ujumla, nacheza mara nyingi na watu wanaofanya nijisikie vizuri. Wale wanaonipa nafasi ya kufurahi, wajifunza na kuwa uhuru. Kwangu, kucheza si tu kuhusu mchezo wenyewe, bali ni kuhusu mahali ninapocheka bila kulazimika, na watu ninaoweza kuwa nao bila kujifanya. Hilo ndilo linalofanya muda wa kucheza uwe wa thamani sana katika maisha yangu.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege. Na uzoefu huo bado, unaishi wazi kabisa akilini mwangu. Mara ya kwanza niliposikia kuwa nitasafiri kwa ndege. Nilijisikia mchanganyiko wa furaha na wasiwasi. Furaha kwa sababu ilikuwa safari ya kipekee. Kitu ambacho sikuwa nimewahi kukifanya kabla. Wasiwasi kwa sababu nilikuwa na maswali mengi kichwani. Itakuwaje ndege inapopaa, utajiskia aje ukiwa huko angani, je, itakuwa salama kweli. Siku ya safari ilipofika, nilifika uwanjani mapema. Nilishangazwa sana na ukubwa wa uwanja wa ndege, watu wengi lugha tofauti na harakati zisizoisha. Nilihisi kama niko sehemu ya dunia nyingine kabisa. Nilipokuwa nikisubiri muda wa kuingia ndani ya ndege, nilitazama ndege zilivyokuwa zikiondoka na kutua, nikijuliza ni watu wa aina gani waliokuwa ndani, wanatoka wapi na wanaelekea wapi. Hatimaye nilipoingia ndani ya ndege na kukaa kwenye kiti changu, moyo wangu ulianza kudunda kwa kiasi. Nilifunga mkanda wa kiti kama nilivyo elekezwa. Nikatazama dirisha. Wakati ndege ilipoanza kusonga taratibu kuelekea sehemu ya kupaa, nilihisi pumzi yangu bila kujua. Kisha ghafla, nikahisi msukumo mkubwa, ndege ikipaa, hisia ile haikuwa rahisi kueleza, kama tumbo linabaki chini kidogo, huku mwili ukienda juu, lakini baada ya muda mfupi nilieza kuzoea na hata kufurahia. Ndege ilipokuwa tayari juu angani, nilitazama nje kupitia dirisha, niliona mawingu meupe yaliyoonekana kama pamba, na ardhi ikiwa ndogo sana chini. Hapo ndipo nilipoanza kufikiria kwa kina. Nikatambua jinsi dunia ilivyo kubwa, na jinsi binadamu alivyo na uwezo wa kuunda vitu vya kushangaa kama ndege Ilikuwa safari iliofanya nione maisha kwa mtazamu tofauti ndani ya ndege kulikuwa na utulivu fulani watu wengine walikuwa wamelala, wengine wanasoma na wengine wanatazama kupitia madirisha kama mimi Nilihisi amani, kana kwamba kwa muda ule nilikuwa nimejitenga na kelele za dunia ya kawaida safari iliendelea vizuri hadi tulipotua salama na wakati huo nilihisi furaha na shukrani. Kwa kweli kusafiri kwa ndege ilikuwa uzoefu wakipekee sana kwangu. Ulinifundisha kuwa kujaribu vitu vipya, kunaweza kufungua mawazo na kuondoa hofu zisizo na msingi. Tangu siku hiyo nikiwa kuhusu nikiwaza kuhusu kusafiri kwa ndege Si hisi uoga tena bali msisimko na hamu ya kuona sehemu mpya ya dunia.

Je, unapenda kununua vitu mtandaoni? Ndio. Napenda kununua vitu mtandaoni. Na nikifikiria swali hili nikiwa na simu yangu mkononi. Ninatambua jinsi teknolojia imekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Simu yangu si kifaa cha mawasiliano tu bali ni kama duka kubwa linalo bebwa mfukoni. Kwa mibofyo michache tu, naweza kuwana bidhaa mbalimbali, kulinganisha bei na kufanya maamuzi bila hata kutoka nyumbani. Kitu kinacho nifanya nipende kununua mtandaoni ni urahisi. Wakati mwingine nikiwa nimechoka au nikiwa na ratiba ngumu, bado naweza kununua kile ninacho hitaji nikiwa nimekaa mahali popote. Si lazima nitembee sokoni, nisongamane na watu wengi, au nipoteze munda kwenye foleni. Nikiwa na simu yangu, naweza kununuwa nguo, vifaa vya nyumbani au hata vitu vidogo vidogo ambavyo vingechukua muda kuvipata kwa njia ya kawaida. Pia napenda ununuzi wa mtandaoni kwa sababu unanipa uhuru wa kuchagua. Kuna aina nyingi za bidhaa, rangi na mitindo. Nikiwa na simu, naweza kusoma maoni ya watu wengine waliowai kununua bidhaa hiyo. Maoni hayo hunisaidia kufanya uamuzi mzuri. Kujua kama bidhaa ni bora kama inafaa bei yake au kama kuna changamoto zozote. Hii hunifanya nijisikie kama ninafanya uamuzi wa busara, si wapupa. Hata hivyo, ninapokuwa na simu yangu ni kitazama bidhaa mtandaoni na jikumbusha kuwa makini. Sio kila mtu kinacho onekana kizuri kwenye picha ndicho kilivyo kweli. Nimejufunza kuangalia maelezo kwa makini. Sera za kurekebisha bidhaa na uaminifu wa muuzaji. Ununuzi wa mtandao unanifundisha kuwa mvumilivu na makini zaidi. Badala ya kukurupuka. Kuna furaha ya kipeke ni nayo ipata ni napobofya kitufe cha kuagiza. Alafu kusubiri ujumbe wa kuthibitisha. Kusubiri mzigo ufike kuna kuwa kama msisimko mdogo. Kila siku ni kiangalia simu kuona kama kuna taarifa mpya. Wakati bidhaa inapofika salama na hisi kuridhika. Hasaa kama kile nilicho ona mtandaoni kufanya kinafanana na nilicho pokea. Mimi basi napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu kuna nirahisishia maisha. Kuna niokoa muda na kuna nipa chaguo nyingi. Nikiwa na simu yangu na jiona kama nina uwezo wa kuunganisha dunia nzima ya msoko na masoko mkononi mwangu. Njia ya kisasa ya ununuzi inayoendele endana na maisha ya sasa na kwangu imekua sehemu ya kawaida maisha yangu ya kila siku.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi huwa nachukua muda huu kama zawadi ndogo kati kati ya shuguli ya siku. Baada ya kufanya kazi au masomo kwa muda mrefu tangu asubuhi, mapumziko ya mchana hunipa nafasi ya kupumua, kutulia na kujirudisha upya kabla ya kuendelea na majukumu mengine ya usiku. Kitu cha kwanza ninacho fanya wakati wa mapumziko ya mchana ni kula chakula. Chakula cha mchana ni muhimu sana kwangu kwa sababu hunipa nguvu na kunisaidia kuendelea kuwa makini. Mara nyingi napendelea chakula kilicho rahisi lakini chenye kunishibisha. Kama wali, ugali au chakula chochote kilicho andaliwa nyumbani. Ninapokula ujaribu kutofanya haraka sana. Najipa muda wa kufurahia chakula changu na kupumzisha akili. Baada ya kula, huwa napenda kuchukua muda mfupi wa kupumzika kimya kimya. Wakati mwingine nakaa mahali utulivu nikiangalia mazingira yanayo nizunguka au nikifikiria mambo ya kawaida ya maisha. Muda huu nisaidia kupunguza mawazo mengi na msongo wa akili. Nikijikumbusha kuwa si kila mtu kinahitaji kufikiriwa kwa haraka. Na kwamba, mapumziko ni sehemu ya afya ya akili. Mara nyingine wakati wa mapumziko ya mchana huwa natumia kuzungumza na marafiki au watu waliopo karibu nami. Mazungumzo haya huwa mepesi na ya kawaida. Labda kuhusu mambo ya siku, vichekesho au matukio yanaotokea karibu nasi. Kucheka kidogo na kubadilishana mawazo hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha zaidi. Mapumziko ya mchana hunikumbusha umuhimu wa mahusiano ya kijamii hata katika siku hizi zilizo na mashuguli nyingi. Kuna nyakati ambapo hutumia mapumziko ya mchana kuangalia simu yangu naweza kusoma ujumbe kuangalia taarifa muhimu au kupitia mitandao ya kijamii. Hata hivyo, hujitahidi kutokua zama sana kwenye simu kwa sababu najua mapumziko ya kweli yanahitaji macho na akili kupumzika, si kuendelea kuchoka. Wakati mwingine, mapumziko ya mchana hunipa nafasi ya kujitafakari naweza kujiuliza kama ninacho fanya siku hiyo kinaenda sawa au mambo gani ningependa kuboresha mchana au siku inayofuata. Tafakari hii hunisaidia kupanga upya vipa umbele vyangu na kunipa motisha ya kuendelea kufanya vizuri. Kuna siku ambazo nahisi ni mechoka sana. Na katika hali hiyo, mapumziko ya mchana huwa muda wa kunyoosha mwili au kutembea kidogo. Kutembea kwa dakika chache hunisaidia kurejesha nguvu na kunifanya nijisikie mchangamfu zaidi. Mwili unapo pumzika, hata akili hufuata. Mimi binafsi wakati wa mapumziko ya mchana sifanyi jambo moja tu kila siku. Kila siku huwa tofauti kulingana na hali, ratiba na hisia zangu. Lakini jambo ambalo halibadiliki ni kwamba mapumziko ya mchana ni muda muhimu sana kwangu. Kwa maana mapumziko ya mchana hunisaidia kula, hunisaidia kupumzika, kuwasiliana na wengine na kujitayarisha kuendelea na mashuguli za siku nikiwa na nguvu mpya na mtazamo mzuri.

Jee, unapenda kupiga picha? Ha, mimi kusema kweli napenda kupiga picha. Kupiga picha ni kitu ambacho hunifurahisha sana. Na kimekua sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Siwezi kusema nilianza kupiga picha kitaalamu. Lakini kadri muda ulivyopita niligundua kuwa kila picha inahadithi yake. Na hilo ndilo linalo nivutia zaidi. Napenda kupiga picha kwa sababu hunifanya niangalie dunia kwa makini zaidi. Kuna mambo ambayo watu wengi kupitia bila kuyaona. Lakini kupitia kamera, unaanza kuyaona kwa macho tofauti. Naweza kuona uzuri kwenye vitu vidogo kama muanga wajua unapogonga majani. Au tabasamu la mtu bila yeye kujua. Hayo mambo madogo hunipa furaha kubwa. Mara nyingi napiga picha za mazingira, marafiki au matukio ya kawaida ya kila siku. Sipigi picha kwa ajili ya umarufu, bali kwa ajili ya kumbu kumbu. Ninapo piga picha, najua kuwa siku moja ni kiitazama tena, itanirudisha kwenye hisia za wakati ule. Picha hunisaidia kukumbuka mahali nilipo kuwa na nilicho kuwa nikifanya. Kuna wakati ninapiga picha nikiwa peke yangu na huo ndiyo muda ninaufurahia zaidi. Inanipa nafasi ya kutulia na kuzingatia kile ninachokiona. Kupiga picha hunifanya nijistikie huru. Kana kwamba ninaeleza mawazo yangu bila kutumia maneno. Kila picha ni kama ujumbe wangu mwenyewe. Pia napenda kupiga picha kwa sababu hunifundisha uvumilivu. Wakati muingine inabidi nisubiri muanga mzuri muda sahi au wakati unaofaa kabisa. Hilo hunifundisha kuwa mambo mazuri hayaji haraka. Yanahitaji subira na picha ikitoka vizuri najisikia fahari sana. Wakati mwingine kufikiria kupiga picha ni kubonyeza tuu kamera, lakini kwangu nizaidi ya hapo. Ni hisia ni ubunifu nani njia ya kujileleza. Hata kama natumia simu au kamera ya kawaida, jambo muhimu ni namna ni naviona kile ninacho piga picha. Mimi napenda kupiga picha, ni kitu kinachonipa furaha, kunifanya nitulie na kinanisaidia kuhifadhi kumbu kumbu za maisha Kupitia picha naweza kusimulia hadithi yangu kimia kimia, bila kelele, lakini kwa maana kubwa sana.

Unashambulia aje mabadiliko kazini kwanza napenda kusema kwamba mabadiliko ni jambo la kawaida kabisa katika skazini Killa siku kuna mambo mapya yanayotokea ratiba hubadilika baadhi ya walimu wanabadilika au hata mpango wa masomo unakuwa tofauti kwa hivyo nimejifunza kuwa njia bora ya kushi. Kushambulia mabadiliko ni kuyaona kama sehemu ya maisha si kitu cha kupanga. Ninajitahidi kuelewa mabadiliko hayo sipendi kuchukua hatua bila kuelewa sababu ya mabadiliko kwa mfano kama ratiba inabadilika au kuna mpango mpya wa masomo, huwanza kwa kusoma maelezo yote na kuuliza maswali pali sijaelewa. Hii inanisaidia kuona ni nini kinachohitajika kutoka kwangu na jinsi ninavyoweza shughulikia mabadiliko hayo. Baada ya kuelewa hujaribu kubadilika. Najua kuwa kushikilia njia za zamani hutu hutanirudisha nyuma. Kwa hivyo hujifunza kutumia mbinu mpya kupanga ratiba yangu upya na kushirikiana na wengine kwa njia tofauti. Hii inanisaidia kusonga mbele bila kuchelewesha mambo au kuwa na msongo wa mawazo. Pia ninasham ninashambulia mabadiliko kwa mtazamo cha mnya. Ingawa mabadiliko mara nyingi huleta changamoto naona ni fursa ya kujifunza kitu kipya. Labda ni njia mpya ya kufundisha au mbinu mpya ya kushughulikia kazi za shule. Kwa mtazamo huu mabadiliko haya hayoni kama mzigo bali kama nafasi ya kukaa na kupata uzoefu zaidi Wakati mwingine mabadiliko huleta presha kidogo katika hali hiyo ujaribu kupanga muda vyema kuchukua mapamziko kidogo na kuzingatia hatua moja moja. Hii hunisaidia kubaki na utulivu na kufanya kazi kwa ufanisi.

Nilipo ulizwa unafanya nini kuweka afya nzuri? Mimi ningesema kuwa kwa upande wangu kuweka asili nzuri ni jambo la muhimu sana. Kila mara ni napo jaribu kuhakikisha mazingira yangu ya nabaki safi na yenye afya na jisikia vizuri na pia hufanya wengine wajisikie vizuri. Kwa hivyo, napanga na kufanya mambo kadhaa kila siku ili kuhakikisha asili ni nzuri. Kwanza kabisa, uwanza na vitu vidogo. Tuseme huchukua muda wangu kukusanya taka, kuweka kila kitu mahali pake na kuhakikisha siwezi kuwacha uchafu au mabaki ya sio mahali pake. Nijambo ndogo lakini linasaidia sana katika kudumisha usafi wa mazingira. Pia, ujaribu kutumia rasimili kwa busara. Lazima mtu ajifunze kutumia rasimali mali kwa busara na pendelea kupunguza kutumia vitu vya plastiki au kutumia tena baada ya vitu baadala ya kuvitupa. Hii hufanya mazingira ya sichanga nyike na kupunguza uchafu hii. Hii ni moja wapo ya njia rahisi ya kuweka asili nzuri na akili na kila mtu anaweza kufanya hivyo. Vile vile hunifunza kuhifadhi miti na mimea. Ikiwa kuna nafasi ya kupanda miti au kutoa maji kwa mimea iliyo kavu. Kujaribu kufanya hivyo. Mimea na miti hufanya hewa safi. Kutoa vivuli na kufanya mahali pale kuwa mazuri zaidi. Kwa hivyo, kuchukua muda kidogo kushughulikia mimea ni jambo linalo faa na linalo saidia mazingira. Pia kujaribu kuelimisha wengine, hii inaweza kuwa rafiki amanduguau hatajamii. Huwa na jaribu sana kuwasaidia wengine kuelewa umuhimu wakua na asili safi na njia nzuri ya kuhakikisha matokeo ya kudumu. Ukiwa na jamii inayo jali mazingira, kubadilisha tabia ya uchafu ni rahisi sana. Kuweka asili nzuri ni kuhusu kufanya mambo madogo kwa bidii kila siku, kusafisha, kupanguza taka, kuhifadhi mimea na kuelimisha wengine. Pia naweza kuweka afya nzuri kwa kuweza kula vyakula ambavyo vina manufaa katika maisha yangu kama vile maji kwa wingi kukula matunda na kukula vyakula ambavyo vina afya sana kama vile mboga Hivyo ndivyo vitu ambavyo vinaweza kunifanya mimi niwe niweze kuwana afya nzuri.

Ninakoulizwa, ninapenda kucheza au kutazama michezo. Ningesema kwamba mimi napenda sana kutazama michezo. Kwangu kutazama michezo ni burudani kubwa na pia ni njia nzuri ya kujifunza mambo mapya. Siwezi kusema kuwa napenda kucheza michezo sana. Ingawa, kucheza pia kuna faida zake. Lakini kutazama michezo kunanipa furaha kubwa na kunanifanya nijisikie mchangamfu. Kwanza kabisa, ninapenda kutazama michezo kwa sababu kunanifundisha. Tuseme kama ni mchezo wa mpira wa miguu au kikapu, napata fursa ya kuona mbinu za wachezaji, jinsi wanavyoshirikiana na namna wanavyopanga mikakati. Hii inanisaidia kuelewa michezo kwa ndani na pia kunifunza kuwa kushirikiana na wenzako ni muhimu. Kutazama michezo kunanipa raha na burudani. Baada ya siku ndefu au masomo mengi, kukaa tu na kutazama michezo ninayopenda kunanifanya nipumzike. Nisahau msongo wa mawazo na kuzingatia kile kinachotokea kwenye mchezo. Hii ni njia nzuri ya kupumzika na kufurahia wakati wangu wa bure. Mara nyingine kutazama michezo kunanisaidia kuunganishwa na marafiki na familia. Tunaposhirikiana kuona michezo, kuzungumzia mikakati ya wachezaji au hata kushughulikia pamoja timu tunazopenda, hunifundisha umuhimu wa uhusiano na kushirikiana na wengine. Hii ni furaha tofauti ambayo haipatikani peke yangu. Pia kutazama michezo kunanisaidia kuwa makini na kujifunza kushughulikia ushindani kuona wachezaji wanapokabiliana na changamoto kwenye mchezo kunanifurahisha kuwa kuna pia kunanifundisha kuwa msukumo, nidhamu na bidii ni muhimu sana si tu kwenye mchezo bali pia katika maisha yetu ya kila siku Mimi napenda sana kutazama michezo kunanipa furaha, kunanisaidia kujifunza, kunanifanya nijisikia mchangamfu na pia kunanifundisha kushirikena na wengine. Hii siyo tu burudani bali pia ni njia ya kujenga uelewa, nidhamu na mshikamano wa kijamii. Hivyo kwa upande wangu kutazama michezo ni jambo ambalo siwezi kuwacha. Na kila tukio au mechi ninayoitazama huchangia furaha na maarifa yangu kwa njia nzuri. Na mimi basi, ingawa sipendi kucheza napenda kutazama michezo sana.

Ninapenda shati au tishati. Ningesema kwamba mimi napenda tishati sana. Kwa kweli, kwa upande wangu, tishati ni rahisi, ni starehe na unaweza kuvalia kwa aina nyingi za hafla. Iwe ni shule, michezo, au hata wakati wa kupumzika nyumbani. Sipendi shati kwa sababu mara nyingi huwa na kifungo na ugumu kuvalika haraka. Lakini tishati ni rahisi na inafaa kila wakati. Kwanza kabisa napenda tishati kwa sababu ni starehe. Ukiwa na tishati huwezi tuvaa kwa urahisi, bali pia unaweza kutembea kwa uhuru, kucheza na kufanya shughuli zako bila usumbufu. Hii ni jambo kubwa kwangu kwa sababu napenda kujihisi huru na bila vizuizi wakati wa kuvaa. Pia tishati ni rahisi kudumisha, hakuna taabu ya kufunga vifungo au kuviinua mikono kujaribu kueka shati sawasawa. Tishati hupumua vizuri na kunifanya nijisikie vizuri hata pale jua likiwa kali au hali ya hewa ni moto kidogo, ni rahisi hata kuosha na kuvaa haraka jambo ambalo ni muhimu sana katika maisha ya kila siku. Pia napenda tishati kwa sababu inaweza kuendana na kila kitu, unaweza kuivaa na suruali, sketi au hata koti dogo pale unapojihitaji tishati. Tishati ni rahisi kuoanisha na rangi tofauti na hufanya mtindo wako kuwa wa kisasa bila kuhitaji juhudi. Kwa upande wa burudani, tishati pia ni njia nzuri ya kujieleza. Unaweza kuvaa tishati yenye picha unayopenda, kauli ya motisha au rangi unayopenda. Hii ni jinsi rahisi ya kuonyesha upendeleo wako au tabia yako bila kusema neno lolote. Mimi basi napenda tishati kwa sababu ni starehe rahisi na ni rahisi kudumisha, inaweza kuendana na kila kitu na hufanya nijisikie vizuri. Kwa hivyo kila wakati ninapo kisikia kuhusu kuvaa kitu cha kila siku, tishati ndiyo chaguo langu la kwanza, na mara nyingi kuchagua mtindo wangu wa kila siku. Napenda kuvaa tishati kwa sababu ni rahisi na pia unavalia tu halina vifungu mingi ambavyo lazima ufungue ndipo uweze kuvaa ama halina ama halina kola ambayo na pia mara mingi shati unaeza vaa kwa sababu ya pengine mambo ya ofisi ama unaenda kuona mtu lakini tishati unaeza vaa popote.

Niambie kuhusu mnyama wako wa kufugwa au unayetaka kumfuga. Ningependa kumzungumzia kuhusu paka wangu wa kufugwa Paka ni mnyama mdogo lakini mwenye hisia nyingi na akili ya ajabu ana rangi ya kijivu yenye madoa nyeusi macho yake ni ya rangi ya njano yenye mwangaza wa ajabu na nywele zake ni laini sana anapokuwa na furaha nywele zake zinapashana kidogo na kuonyesha kuwa yupo raha. Tabia zake nizakuchekesha sana. Mara nyingi, anakimbia haraka kwenye nyumba akicheza na kipande cha kamba au mpira mdogo. Pia unapomuangalia kwa macho makali, unaweza kuona kuwa ana akili ya kipekee. Mara nyingi anajaribu kuvuta dawa ndogo au kujaribu kufikia kitu kilicho juu. Kuna wakati anajikuta akioga mwenyewe dirisha au kitandani Kisha anakimbia kwa hofu ndogo, jambo linalo watokeza na kuwachekesha watu wote Ninapenda mnyama wangu wa kufuga kwa sababu ananiletea furaha na amani ndani ya nyumba anaweza kuwa wa mapenzi, wa uchezaji, na pia wanafundisha huru na uajibikaji Paka haswa ni wanyama wa ajabu. Wanapenda kujitenga wakati wanapo hitaji, lakini pia wanapenda kucheza na wewe unapo kuwa na muda wa burudani. Ningependa kuwa napaka mwenye tabia ya upendo, mwenye ucheshi na anayefanya nyumba iwe na furaha kila siku, kila wakati. Nikiwa na paka, hisia ya upendo na raha huja moyoni mwangu. Napenda sana paka wangu. Na nimemuita paka wangu Lulu. Lulu anapenda sana kucheza. Na pia anapenda sana kula. Chakula chake ambacho anapenda ni maziwa.

Swali ni Jee, unagawanya taka zako? Ndiyo, mimi nagawanya taka zangu. Kwa kweli, nimejifunza kwamba kugawa taka ni jambo la muhimu sana kwa sababu linaathiri mazingira yetu kwa njia kubwa. Kwanza, napanga taka zangu kwa mwakundi tofauti, taka zinazoweza kutumika tena, taka zinazoweza kuoza, na taka ambazo hazina matumizi tena. Tuseme mabokisi ya makaratasi au chupa za plastiki napanga tofauti na mabaki ya chakula.

Filamu ninayoipenda zaidi ni filamu ya action yenye mguso wa drama. Kwa sababu inanifanya nijisikie kama niko ndani ya hadithi yenyewe. Ninapenda filamu hii kwa sababu ni mchanganyiko mzuri wa matukio ya kusisimua. Mafuzo ya maisha na ujumbe mzito unaomfanya mtu afikirie. Kila ninapoiona nahisi hamasa na nguvu mpya. Haswa kwa sababu mhusika mkuu hapati mambo kwa urahisi mbali anapitia changamoto nyingi kabla ya kufanikiwa Nakumbuka mara ya kwanza kabisa nilipoiona filamu hii nilikuwa nyumbani nikiitazama kwa mara ya kwanza bila matarajio makubwa Lakini kadri ilivyoendelea ndivyo ilivyozidi kunivutia, nilijukuta nimekaa kimya kabisa, macho yangu yako kwenye skrini, nikitaka kujua ni nini kitafuata. Ilipofika mwisho, niligundua kuwa ile haikuwa filamu ya kawaida kwangu, mbali ilikuwa filamu ambayo ningeikumbuka kwa muda mrefu. Filamu hii inaweza kuonekana kama action juu juu, lakini ndani yake kuna drama inayoonyesha maisha halisi, maamuzi magumu na umuhimu wa kutoka. Wahusika wake wanaonesha kama binadamu wa kawaida wenye makosa na udhaifu, jambo linalo nifanya nijione ndani yao, hilo ndilo hasa linalo nifanya niipende zaidi. Hamu ya kuitazama filamu hii niliipata kupitia rafiki yangu aliyenipendekezea. Akaniambia ni filamu ambayo siwezi kujuta kuitazama. Kweli, sikujuta. Tangu siku hiyo imekua moja ya filamu zangu zapeke sana. Kila nikikumbuka baadhi ya matukio yake. Nahisi kama ningependa kuirudia tena. Na ndiyo ningependa kuiona tena si mara moja tu mbali mara nyingi kwa sababu kila mara ninapoiona nagundua jambo jipya au ujumbe mpya ambao sikuuoana mara ya kwanza.

Ungependa kurudi ujana? Ndiyo, ningependa sana kurudi ujana wangu. Nikifikiria ujana, ninakumbuka kipindi cha maisha kilicho jaa nguvu, ndoto na matumaini mengi. Ilikuwa ni wakati ambapo nilikuwa na uhuru wa kufikiria kwa upana. Kujaribu mambo mapya bila hofu kubwa na kuamini kwamba kila kitu kinawezekana. Kurudi ujana kungekuwa kama kupata nafasi ya pili ya kufurahia maisha kwa moyo mweupe na wa moyo safi. Ningependa kurudi ujana si kwa sababu maisha ya sasa hayana dhamani, bali kwa sababu ujana ulikuwa kipindi cha kujifunza kwa vitendo. Kulikuwa na makosa niliyo fanya, lakini pia kulikuwa na furaha nyingi na vicheko vya dhati. Kama ningepata nafasi ya kurudi, ningetumia muda wangu vizuri zaidi. Nigejitahidi mapema na ningesikiliza uzuri wa wale walio kuwa wananitakia mema Ujana ulikuwa na urahisi fulani wa maisha majukumu hayakuwa mingi na furaha ilipatikana katika mambo madogo madogo kukutana na marafiki kucheka bila sababu kubwa na kupanga ndoto za badaye kulikuwa ni sehemu ya maisha ya kila siku hayo yote hunifanya nihisi hamu ya kurudi katika kipindi hicho hata kama ni kwa muda mfupi tu. Pia ningependa kurudi ujana kwa hii sababu ya fursa. Wakati huo nilikua na muda mwingi wakujiendeleza, kugundua vipaji vyangu na kujenga misingi ya maisha ya baadaye kama ningekua na hekima nilio nayo sasa, ningeweza kufanya maamuzi bora zaidi na kujiandaa kwa mustakabli mzuri. Mimi kusema kweli ningependa kurudi ujana. Sio kubadilisha kila kitu bali kuishi tena kwa uelewa mapya. Kuthamini kila wakati na kufurahia safari ya maisha kwa moyo ulio jaa shukrani na matumaini.

Ulikuwa unapenda kufanya nini utotoni? Utotoni nilikuwa napenda sana kucheza. Kucheza kulikuwa sehemu kubwa ya maisha yangu ya kila siku na ndicho kilicho nifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Kila nilipopata mnda wa kucheza, iwe asubuhi, mchana au jioni, nilikuwa natafuta wenzangu ili tucheze pamoja bila kuchoka. Michezo ilikuwa njia yangu ya kufurahia maisha na kusahau mambo mengine yote. Nilipenda kucheza michezo mbalimbali, hasa ile ilioji hitaji kukimbia, kucheka na kushirikiana na wengine. Tulicheza nje kwenye uwanja au karibu na nyumba na hatukuhitaji vitu vya gharama kubwa ili tufurahie. Kile kilicho kuwa muhimu ni uwepo wa marafiki na hamu ya kucheza. Kila mchezo ulikuwa na furaha yake na kumbukumbu zake za kipekee. Kucheza kulinifundisha mambo mengi bila mimi kujua. Nilijifundisha kushirikiana, kuheshimiana na kukubali kushinda au kushindwa. Pia kulinisaidia kuwa mchangamfu na kujiamini. Kila siku ilipokuwa inaisha, nilikuwa nachoka lakini nilikuwa na tabasamu. Nikihisi kuridhika kwa sababu nilikuwa nimefanya kile nilichokipenda Nikikumbuka utoto wangu picha iliyokuja haraka akilini ni mimi nikicheza kwa furaha. Nikiwa sina wasiwasi wowote. Huo ulikuwa ni wakati mzuri sana wa maisha yangu na kucheza tulifanya utoto wangu uwe wa kumbu kumbu nzuri ambazo nitazikumbuka daima.

Niyambie kuhusu harufu unayo ipenda zaidi Harufu ninayo ipenda zaidi ni harufu ya chakula kinachopikwa Kila ninapo hisi harufu hiyo moyo wangu hujafu raha na hamu Harufu ya chakula hunivutia sana kwa sababu inanifanya nihisi faraja na ukaribu Hasaa inapochukua ni chakula kinachopikwa nyumbani Kuna kitu chakipeke sana kuhusu harufu ya chakula inapo changanyika hewani hasa wakati kiko karibu kuhiva. Mara nyingi nahisi harufu hii wakati wajioni au mchana hasa nyumbani au ninapo kuwa karibu na mahali ambapo watu wanapika. Harufu hiyo hunifanya nijue kuwa muda wakula unakaribia na hunipa hamasa hata kabla sijaona chakula chenyewe. Wakati mwingine hata nikiwa mbali kidogo, harufu ya chakula hunifanya nitambwe mara hio moja. Kuwa, kuna kitu kizuri kinapikwa. Harufu hii hunikumbusha kumbukumbu nzuri za nyumbani familia na nyakati za kukapa moja. Unirudisha kwenye siku ambazo tulikuwa tunakusanyika kusubiri chakula kimalizike, tukizungumza au tukicheka. Ni harufu inayo beba upendo, mshikamano na utulivu wa nyumbani. Kilian ni napo tafuta harufu hii na hisi njaa, lakini zaidi ya hapo nahisi furaha ya amgani. Unifanya nijisikia salama na nikiwa mahali sahihi. Harufu ya chakula si harufu tu kwangu. Bali ni hisia na kumbu kumbu nzuri zinazofanya moyo wangu utabasamu.

Unafanya nini ili kujitunza? Ili kujitunza mimi hufanya mambo yanayo lenga afya yangu ya mwili na akili. Najitahidi kuhakikisha kuwa na ninajipa muda wa kupumzika na kujithamini. Kwa sababu najua kuwa nikijitunza ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Bila kujitunza ni rahisi kuchoka na kupoteza mwelekeo. Kwanza, najitunza kwa kuzingatia afya yangu. Ninajitahidi kula chakula bora, kunywa maji ya kutosha na kula kwa muda unaofaa. Haya ni mambo ya msingi lakini yenye mchango mkubwa katika kunifanya nijisikie vizuri na kuwa na nguvu za kuendelea na shughuli zangu. Najitunza kwa kujipa muda wa kufanya mambo yanayopenda mambo ninayopenda. Wakati mwingine nasikiliza muziki natazama filamu au natembea kidogo ili kupa kupumzisha mawazo yangu. Muda huu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mwenye utulivu. Pia najitunza kwa kujizunguka na watu wanaonipa nguvu chanya. Mazungumzo mazuri na marafiki au familia hunipa faraja na huni kunikumbusha kuwa siko pekee yangu. Kwa kufanya hivyo, najenga amani ya ndani na kuimarisha hisia zangu. Kujitunza kwangu ni kujithamini, ni kuchukua hatua ndogo ndogo kila siku ili kuhakikisha kuwa mwili, akili na moyo wangu viko katika hali nzuri. Hivyo ndivyo ninavyojitunza na kuendelea kuishi maisha yenye usa katika dunia hii.

Unaandaa ripoti za kazi vipi? Ninaandaa ripoti za kazi kwa kufuata hatua zilizo wazi ili kuhakikisha kuwa taarifa ninazowasilisha ni sahihi, zinaeleweka na zina mpangilio mzuri. Kila ninapoanza kuandaa ripoti, kwanza hujitahidi kuelewa lengo la ripoti hiyo ni ya nini na ni nani atakayeisoma. Hii hunisaidia kujua kuwa ni taarifa zipi ni muhimu zaidi na jinsi ya kuziwasilisha kwa ufanisi. Hatua ya kwanza huwa ni kukusanya taarifa zote zinazo husiana na kazi husika. Huwa naangalia kumukumbu, takwimu na matokeo ya kazi niliyoyafanya. Ninapohakikisha taaarifa hizo ziko kamili, huanza kuzipanga kwa mpangilio unaoeleweka. Kuanzia utangulizi, maelezo, ya kazi, hadi hitimisho. Wakati wakuandika ripoti najitahidi kutumia lugha iliyo wazi na rahisi kuelewa. Kuepuka maneno magumu yasiyo ya lazima ili msomaji aweze kuelewa kwa urahisi wake ninachomaanisha. Pia, kuhakikisha kuwa maarifa muhimu zinasisitizwa vizuri na pale inapohitajika kutumia jedwali au orodha ili kufanya ripoti iwe rahisi kusoma. Baada ya kuandika, mimi hupitia tena ripoti yangu ili kurekebisha makosa ya lugha na kuhakikisha mantiki inaeleza vizuri. Hatua hii ni muhimu kwa sababu hunisaidia kuboresha ripoti au ubora. Mwishowe nikishamaliza kufanya hizo vitu vyote nahakikisha kuwa ripoti inawasilishwa kwa wakati na kwa muda unaohitajika. Kwa kufanya hivyo ninamini kuwa naandaa ripoti za kazi kwa njia ilio bora na yenye uwajibikaji.

Unalinda faraha yako vipi mtandaoni? Mimi binafsi ninalinda faraha yangu mtandaoni kwa kuwa muangalifu sana katika matumizi yangu ya interneti na mitandao ya kijami. Najua kuwa sikila wakati kinachofaa kushirikiwa hadharani. Hivyo, huchagua kwa umakini tarifa ninazo weka mtandaoni. Tarifa binafsi kama namba ya simu, mahali nilipo au mambo ya siri ya maisha yangu hujitahidi kuya weka binafsi. Moja wapo ya njia ni nazo tumia kulinda faraga yangu ni kutumia maneno siri, madhubutu na ya kipekee kwa akaunti zangu. Pia hubadilisha maneno siri mara kwa mara na kuepuka kuingia kwenye kaunti zangu kupitia vifa au mitandayo ni siyo ifahamu. Hatua hizi hunisaidia kuzuia watu wa sio husika kufikia tarifa zangu. Pia ninalinda faraga yangu kwa kuchagua kwa makini watu wanao ninao waruhusu kunifuata au kuwasiliana na mimtandaoni. Sipokei maombi ya urafiki kutoka kwa watu nisio wafahamu. Ni kama kuna mtu anaye nifanya nijisikie kutokuwa salama. Humzuia au huripoti maramoja. Hii hunipa amani ya akili ninapotumia mtandao. Pia mimi huangalia mipangilio ya faraga kwenye programu ni nazo tumia ili kuthibiti ni nani anaweza kuona machapisho yangu. Najipa pia mipaka ya muda ni nao tumia mtandao ili nisichoke ki akili. Kwa kufana hivyo, naweza kufurahia matumizi ya mtandao huku kulinda faraga yangu na usalama wangu binafsi. Basi hizo ndizo njia ambazo mimi nawenda kulinda faraga yangu. Pale mtandaoni.

Jee, unapenda paka au mbwa. Jibu langu ni paka. Napenda paka kwa sababu ni wanyama watulivu, wapole na wanawanao jitegemea. Paka hunipa amani na faraja. Hasa ninapo waangalia wakitembea taratibu au wakilala kwa utulivu. Kuna kitu cha kipekee sana kuhusu tabia yao kinacho nivutia. Pia napenda paka kwa sababu hawahitaji uangalizi mkubwa sana kama mbwa. Wanajua kujitunza. Na maranyigi huwa watulivu numbani. Hilo unifanya nijisikie huru zaidi. Huku bado nikiwa na mnyama wa kunipa urafiki na faraja. Paka pia wana tabia ya kuwa karibu na mtu wanaye muamini. Jambo linalofanya urafiki wao uwe wa pekee. Kwa upande mwingine, paka wanaonyesha upendo wao kwa njia ya utulivu, sio kwa makelele au mbio nyingi, bali kwa kukaa karibu, kujipinda au kulala karibu na mmiliki wao. Hii hunifanya nijisikie kupenda kwa njia ya amani na isiyo na shinikizo. Mimi napenda paka kwa sababu wananipa utulivu. Paka wananipa faraja na paka wanakua na urafiki wakipekee. Kwangu paka ni marafiki wazuri sana wanaofanya mazingira ya nyumbani, yawe ya amani na yenye upendo. Pia paka nampenda kwa sababu yeye anaweza kuwafukuza wanyama wabaya ambao hawatakikani pengine kuingia ndani ya nyumba. Paka pia ni wanyama ambao hawaitaji chakula nyingi sana kula ambayo inafanya kuwatunza inakuwa kazi rahisi sana. Na nampenda paka wangu sana nahakikisha yuko na afya njema kwa kumpeleka kwa daktari amchunguze jinsi alivyo.

Jee, unapenda asali. Niyo, napenda asali sana. Asali nitamu na inaharufu nzuri inayo nifanya nijisikie vizuri maramoja ninapo isikia au kuyionja. Kila mara ninapo pata asali, ni kama ni chakula chenye nguvu kidogo na furaha ndogo ndani yake. Napenda kuiwaka kwenye chai yangu, kwenye mkate, au hata kula moja kwa moja kidogo kidogo. Asali pia inanikumbusha kumbukumbu nzuri ya nyumbani. Pale ambapo mara nyingi tulikula asali kama sehemu ya chakula cha familia. Harufu yake na ladha yake hunifanya nikumbuke nyakati za furaha na ufadriji. Nikutu kidogo lakini ni chatamani sana kuangu. Zaidi ya ladha yake tamu napenda asali kwa sababu ni ya asili na haina kemikali nyingi. Inanifanya nijisikie bora ikawa sehemu ya furaha ya ndogo ya kila siku. Kwa hivyo mimi napenda asali sana na kila mara ni napo iangalia au kuonja uniletea furaha ya kipekee.

Una kumbukumbu gani nzuri za shule? Kumbu kumbu nzuri shuleni ni nyingi. Lakini moja wapo ya kumbukumbu ninayo ipenda sana ni siku za michezo na shughuli za pamoja. Nilipokuwa shuleni tulikuwa na siku maalumu ambapo walimu walitupangia michezo, mashindano na shughuli za kujenga urafiki kati ya wanafunzi. Kila mtu alishiriki, tukicheka kushindana na kwa furaha na kushirikiana bila kizuizi. Nakumbuka maramoja tulipokuwa tunapo shindana kwenye mchezo wa mpira, tulikuwa wenzangu wote tumechanganyikiwa. Tukicheka, tukikimbia na hata kuumia kidogo lakini kwa furaha. Siku hiyo ilinifanya nijisikiye kuwa sehemu ya kitu kikubwa na muhimu na pia ilinifunza kushirikiana na wenzangu. Zaidi ya kicheko na michezo na kumbuka pia sherehe ndogo na siku za kujadili miradi ya darasa. Kila mara tulipo pata fursa ya kuonyesha vipaji vyetu au kushirikiana nilijisikia furaha sana. Kumbukumbu hizo zinanifanya nitabasamu kila nikifikiria shuleni na marafiki zangu wa wakati huo. Kweli kumbukumbu nzuri shuleni ni za siku za masomo. Ba, si za siku za masomo. Ni za furaha wakati ambapo nilikuwa na marafiki zangu tukicheza urafiki na mafunzo ya maisha tunayo yapokea tunaposhirikiana na wengine.

Unafanyaje kazi na timu ya mbali? Mimi ni kwanza kabisa nifanye nikiwaeleza ni jinsi ninavyo panga siku zangu kufanya kazi na timu ya mbali. Kila siku nianze kwa kuangalia ratiba ya mkutano na makala ya kazi za kila mtu. Kila mtu anakuwa na muda tofauti kwa hiyo ni muhimu kupanga muda ambao wote tunaweza kushirikiana bila usumbufu. Mara nyingi tunatumia programu za kupanga kazi kama asana. Hizo zinatupa nafasi ya kuona nini na ni nani anafanya nini na lini inatarajiwa kukamilika. Pia nilijifunza kuwa mawasiliano ni msingi wa kila kitu. Kwa kuwa hatuko ofisini pamoja, tunaegemea sana barua pepe, whatsapp au zoom. Kwa mfano mara kwa mara tunakuwa na mikutano ya video kuzungumza kukusu maendeleo ya kazi. Hii inasaidia kuondoa mkanganyiko na kudumisha urafiki wa ushirikiano. Wakati wa mikutano hii, kila mtu anapata nafasi ya kutoa maoni yake bila kuingiliana. Na hiyo inasaidia kila mtu kuhisi kuwa na thamani Changamoto nyingine ni tofauti za wakati wengine wanaishi kwenye masaa tofauti na wakati mwingine inakuwa vigumu kupata muda mmoja wa kukutana Hii inabidi mtu awe na subira na kupata mkutano mapema Nimejifunza kutumia video ambazo ziliweza kurekodiwa za mikutano pia Kwa wale ambao hawawezi kuungana pamoja na kwa moja. Ili waweze kuona maelezo yote ya kazi na maamuzi yaliyochukuliwa. Nimeweza pia kuunda uwazi na uwajibikaji. Kila mmoja anatakiwa ajue ni nini ana jukumu la kufanya na ni nini linapaswa kumalizika. Hii husaidia kuondoa kutokuelewana na kuchochea kila mmoja kufanya kazi kwa bidii. Pengine tunaweza kuweka malengo ya wiki na kila mtu anatoa ripoti ya mafanikio yake mwishoni mwa wiki. Pia ni muhimu kujenga uhusiano wa kibinafsi ingawa tuko mbali. Mara kwa mara tunashiriki picha au hadithi fupi za maisha yetu ya kila siku. Hii inasaidia kujenga urafiki na kuongeza morali. Kwa kuwa hatuko ofisini pamoja. Mara nyingine ni rahisi kusahau kuwa kila moja ana binadamu na sima mashina. Pia nimeweza kutumia teknolojia kwa ustadi. Tunaweza kushirikiana kwenye Google au Sheets kwa wakati mmoja. Tunafanyia marekebisho na kuona kila kitu kinavyobadilika kwa wakati halisi. Hii inasaidia sana kuliko kutumia faili za barua pepe ambazo hazina maelezo ya mabadiliko ya hivi karibuni.

Umewahi fikiria kuanzisha biashara yako. Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu, na ni jambo ambalo linanivutia sana. Kila mara ninapo fikiria biashara, najiona nikijenga kitu changu, kitu ambacho ni cha kipekee na kinanisaidia mimi na wengine. Siku nyingine, mawazo yangu huwa yamejikita katika kuona tatizo fulani lililo. Po kwa watu wengine na kujaribu kuleta suluhisho, pengine unapata mara nyingine huwa nafikiria bidhaa au huduma ambayo itarahisisha maisha ya watu, iwe ni kidogo au kikubwa. Kwa kweli, niliwahi kuanza kwa kuandika mawazo yangu yote kwenye daftari. Niliandika kila kitu nilichoweza kufikiria. Kutoka bidhaa, huduma, mpaka ni jinsi gani nitapata wateja. Nilijaribu pia kutambua ni wapi soko lipo na ni faida gani wateja wanapata. Hii ilikuwa ni hatua ya kwanza muhimu kwangu kwa sababu kuanza na kuwazo tu ni nzuri Lakini ikiwa hauna mpango wazo linabaki ndoto tu Nilijifunza kuwa kuanzisha biashara ni changamoto Lakini pia ni fursa kubwa ya kujifunza Nilijaribu kufikiria jinsi ya kupata fedha za kwanza jinsi ya kushirikiana na watu wengine na jinsi ya kutumia teknolojia ili kufanikisha biashara yangu. Hii yote ilinitia hamasa ya kuona kuwa kila kitu kinaweza kufanikishwa ikiwa utaweka juhudi na nidhamu. Mara nyingine ninapofikiria biashara yangu napenda kuona thamani ya kipekee ambayo nitaiweka sokoni. Sio tu kupata faida bali pia kusaidia watu au jamii kwa njia fulani. Hii inafanya ndoto yangu kuwa ya maana zaidi. Na sio tu jambo la kibiashara. Napenda kuona watu wanapendezwa na bidhaa au huduma yangu. Na kwamba wanaishi kuwa nimefikiria mahitaji yao. Nimeshughulikia na hofu kidogo. Kila mtu anapofikiria kuanzisha biashara kuna hofu ya kushindwa, kupoteza fedha au kuona wazo lao halifanikishi, lakini nilijua kuwa hofu ni sehemu ya safari. Ili kufanikisha biashara, unapaswa kukubali viana na hofu hiyo kuipanga vizuri na kujaribu hatua kwa hatua. Hakuna mtu anayejiifunza bila kujaribu. Ndoto yangu ni kwanza biashara kidogo kwanza, kisha kuiendeleza, napenda pia kujifunza kutoka kwa wajasiri, amali wengine, kuona mafanikio na changamoto zao. Kwa kweli, kuna changamoto nyingi za kuzingatia. Kama ushindani sokoni, jinsi ya kutangaza bidhaa na jinsi ya kuhakikisha ubora wa bidhaa au huduma. Lakini yote haya ni sehemu ya mchangato wa kujifunza na kuboresha. Kuanzisha biashara yangu ni jambo ambalo linanivutia sana. Linanipa uhuru wa kukiubunifu nafasi ya kusaidia wengine na pia njia ya kujijenga kielimu na kifedha. Nikiwa na mpango mzuri, nidhamu na moyo wa kujifunza, ninaamini biashara yangu inaweza kufanikishwa.

Changamoto gani unakutana nazo kazini? Kila siku nikipanda kazini na jikuta nikikabiliana na changamoto kadhaa za mwili. Kwanza kabisa muda mrefu wakukaa kwenye kiti ni changamoto kubwa. Kazi nyingi za ofisini zinahitaji kukaa sana nyingi mbele ya kompyuta au mezani. Hii inasababisha mgongo kuuma, shingo kuwa ngumu na mara nyingine hata mikono kushindwa. Nimegundua kuwa mara nyingi si tu mzio wa mda mfupi Bali unaweza kuleta matatizo makubwa ya afya kama hifadhi ya misuli na mgongo msongo wa mawazo na kazi nyingi pia unachangia mwili kushindwa Tuseme wakati nikisumbuliwa na kazi nyingi Mara nyingine nashindwa kula vizuri au kufanya mazoezi Hii inafanya mwili wangu kuwa dhaifu kidogo na mara nyingine huniwezesha kuzingatia kazi vizuri. Changamoto hii ni ya kipekee kwa sababu si rahisi. Mam!

Je, unapenda kupanda milima? Kuhusu kupanda milima, nifanye wazi, mimi si shabiki wa shughuli hiyo, mara nyingi watu wanaona kupanda milima kama jambo la kusisimua, changamoto na furaha ya kipekee, lakini kwa upande wangu, si jambo ambalo napenda kufanya. Sababu kuu ni kwamba ninapokuwa na milima mirefu na changamoto za kimwili ni kishindwa kujiamini kabisa, wakati mwingine na shindwa kuvumilia shughuli ngumu za kimwili kama hizo, na hiyo inanifanya nijisikie huru kupoteza shauku ya kusi kushiriki. Pia kwa swala kwa suala la usalama, kupanda milima kunahitaji tahadhari kubwa, uzeefu na vifaa maalum Nilipo fikiria kuwa ningejaribu mara moja, niliogopa sana kuhusu kuanguka, kupata majeraha au kushindwa kufanikisha safari. Hii hufanya nifiki nifikie hitimisho kwamba si rahisi kwangu kuingia katika hali hiyo. Hasaa kama kuna njia mbadala za kujiburiu kujiburudisha bila hatari. Swala la nguvu za mwili ni changamoto nyingine. Kupanda milima kuna hichaji stamina nguvu za miguu na muskumo wa mwili mzima. Sijajengewa kwa kiasi hicho. Na mara nyingi napendelea shughuli ambazo zinaitaji juhudi kidogo za kimwili. Lakini zinanifurahisha kama vile matembezi madogo kuangalia mandhari mazuri bila kutumia nguvu nyingi. Changamoto ingine ni hali ya hewa pia ni sababu nyingine. Milima mara nyingi huwa na baridi, upepo mkali au mvua. Ninapofikiria hali hizi na hisi kuwa si rahisi kufurahia. Ninapendelea mazingira ambayo ni ya rafiki. Ni rafiki zaidi kwa mwili wangu na ambayo si changamoto kubwa ya mara kwa mara. Pia kuna swala la muda na mipango mipango. Kumbana milima kuna hitaji maandalizi makubwa, muda mrefu na mara nyingi hata safari za masaa kadhaa au usiku. Mimi mara nyingi sina mda huo au sijisikii taya sijisikii tayari kuekeza muda mwingi katika mambo Jambo ambalo sila furaha yangu. Badala yake, napendelea kutumia muda wangu kufanya shuguli nyingine ambazo zinanifurahisha zaidi. Hata hivyo na shukuru kuwa wengine wanapenda kupanda milima. Napenda kuangalia watu wengine wakifurahia changamoto hiyo. Na napenda kuona mandhari ya milima kupitia picha au video. Hii inaniwazia kuwa na shauku kidogo ya kuona uzuri wa milima bila kuingia katika changamoto za kimwili. Kwa hakika, si kwamba sipendi nje au wasili. Napenda kuwa nje, kuangalia mandhari na kutumia muda wakupumzika. Lakini kupanda milima ni jambo ambalo mimi binafsi sishabiki wake. Nimejifunza kukubali mipaka yangu na badala yake kufanya shughuli ambazo zinanifaa zaidi. Kwa hivyo, ingawa wengi wanapenda kupanda milima. Mimi napenda njia nyingine za kufurahia asili. Napenda kuwa na uhuru. Napenda usalama na starehe ya mwili wangu. Hii inanyifanya nijisikie vizuri na kufurahia maisha bila shinikizo au hatari zisizo hitajika. Kwa hakika kupanda mlima ni jambo la kusisimua kwa wengine, lakini kwa mimi si jambo la furaha. Najua mipaka yangu na napendelea kuchagua shughuli ambazo zinanifanya nijisikie huru. Salama na furaha.

Kazi gani unayo ithamini zaidi? Bila kusita, kazi ambayo mimi ni na ithamini zaidi ni kazi ya uwalimu. Kazi ya uwalimu ni kazi ambayo inamchango mkubwa sana katika jamii. Hata kama mara nyingi, haithaminiwi vya kutosha. Mwalimu si mtu wa kufundisha tu darasani, mbali ni mlezi wa maarifa, maadili na ndoto za watu wengi. Bila walimu, hakuna daktari, hakuna mhandisi, hakuna mwanasheria, wala hakuna mfanyibiashara aliyefanikiwa Ninathamini kazi ya uwalimu kwa sababu, Mwalimu huweka msingi wa maisha ya mtu mtoto anapoanza shule, mwalimu ndiye mtu wa kwanza nje ya familia anaye mjenga kielimu na kiakili Mwalimu humfundisha kusoma, kuandika, kufikiria na hata kujiamini. Maarifa haya yanamfuata mwanafunzi maisha yake yote. Hivyo, mwalimu anakuwa kama mwanga unao mwonyesha mwanafunzi njia ya maisha. Mwalimu ana jukumu kubwa la kulea tabia na maadili. Sio kufundisha somo tu, bali pia kufundisha nidhamu, heshima, subira na kushirikiana na wengine. Mara nyingi wanafunzi huiga tabia za walimu wao. Mwalimu mzuri anaweza kumsaidia mwanafunzi kuwa mtu mwema katika jamii Si kwa maneno tu bali kwa matendo yake ya kila siku. Kazi za walimu inahitaji moyo wa kujitoa. Mwalimu hufanya kazi na watu wa tabia tofauti, uwezo tofauti na changamoto tofauti. Kuna wanafunzi wanaelewa haraka wengine wanahitaji msaada zaidi. Licha ya changamoto hizo, Mwalimu anatakiwa kuwa mvumilivu, mwenye upendo na mwenye moyo wa kusaidia kila mwanafunzi kufikia uwezo wake. Hili si jambo rahisi lakini, walimu wengi hulifanya kwa moyo wote. Ninathamini kazi ya uwalimu kwa sababu inaathiri kizazi kizima. Mwalimu mmoja anaweza kufundisha maelfu ya wanafunzi katika maisha yake kazi. Kila mwanafunzi huyo anapoenda mbele katika maisha, maarifa aliyopata darasani yanaendelea kuzaa matunda. Hivyo, mchango wa mwalimu hauishi darasani bali unaenea katika jamii nzima na hata vizazi vijavyo. Kazi ya uwalimu inahitaji kujifunza kila wakati. Dunia inabadilika, mitaala inabadilika, na teknolojia inaingia katika elimu. Mwallimu anatakiwa ajifunze kila mara ili aweze kufundisha kwa ufanisi. Hii inaonyesha kuwa ualimu ni kazi ya maendeleo ya kudumu, si kazi ya kusimama sehemu moja. Licha ya changamoto kama mishahara midogo au mazingira magumu ya kazi, walimu wengi huendelea kufanya kazi kwa bidii Hii inaonyesha kuwa ualimu si kazi ya kawaida, bali ni wito. Ni kazi inayofanywa kwa moyo na dhamira ya kusaidia wengine. Hili ndilo linalo nifanya niiheshimu na kuithamini kazi ya ualimu.

Mafanikio gani umeyapata kazini? Ninapofikiria safari yangu ya kazi. Kuna mafanikio kadhaa ambayo najivunia sana. Mafanikio haya haya kuja gafla. Bali yalitokana na juhudi, subira na kujifunza kutokana na makosa. Kila hatua niliyopiga, imenijenga na kunifanya niwe mtu bora zaidi. Kazini na hata nje ya kazi. Kwanza kabisa, moja ya mafanikio makubwa niliyo yapata kazini ni kujifunza kuwajibika. Nilipoanza kazi, sikuwa na uzoefu mkubwa lakini nilikuwa na shauku ya kujifunza. Taratibu nilijifunza kutekeleza majukumu yangu kwa wakati, kufuata maelekezo na kuhakikisha kazi ninayofanya ina ubora mzuri. Leo ninaweza kusema kuwa naamini ka kazi kazini na hilo ni jambo kubwa sana kwangu. Nimefanikiwa kuboresha ujuzi wangu kwa kufanya kazi na watu. Kazini hakukutana na watu wa aina moja, unakutana na watu wa aina tofauti, tofauti. Kuna watu wenye tabia tofauti, mitazamo tofauti na njia tofauti za kufanya kazi. Kupitia hilo nimejifunza kusikiliza kuheshimu maoni ya wengine na kushikirikiana kama timu. Mafanikio haya yamenisaidia sana kwa sababu kazi nyingi kufanikiwa zaidi kupitia ushirikiano mzuri. Mafanikio mengine ni kujiamini zamani nilikuwa na hofu ya kutoa maoni yangu au kuzungumza mbele ya wengine. Lakini kadiri nilivyoendelea kufanya kazi, nilijifunza kuwa mawazo yangu yanathamani, leo nina uwezo wa kutoa mapendekezo, kushiriki mawazo mapya na hata kusaidia kutatua matatizo kazini. Hili limeongeza imani yangu binafsi na heshima kutoka kwa wenzangu. Pia nimefanikiwa kujifunza kusimamia muda wangu. Kazini kuna majukumu mengi na mara nyingine shinikizo huwa kubwa kupitia uzoefu. Nimejifunza kupanga kazi zangu, kuweka vipaumbele na kuepuka kuchelewesha majukumu. Hili limeongeza ufanisi wangu na kunisaidia kumaliza kazi kwa wakati bila msongo mkubwa wa mawazo. Zaidi ya hayo nimepata mafanikio katika kujifunza kutoka kwa changamoto. Si kila kitu kilikuwa rahisi, kulikuwa na makosa lawama na wakati mwingine kukata tamaa. Lakini baada ya kukata tamaa kabisa, nilijifunza kuchukua changamoto kama somo. Kila kosa linanifundisha kitu kipya, na kila changamoto lilinifanya niwe imara zaidi. Mafanikio haya yote yamenisaidia kukua si tu kitaaluma bali pia kibinafsi. Yamenifundisha nidhamu, uvumilivu na umuhimu wa kujituma. Leo ninapoitazama kazi yangu najisikia fahari kuona jinsi nilivyopiga hatua kutoka nilipoanza hadi nilipo sasa.

Niambie kuhusu michezo wako unayopenda katika olimpiki. Nikianza kuzungumzia michezo ya olimpiki naweza kusema kuwa uhakika kuwa ni michezo ambayo hunisisimua sana na kunipa furaha kubwa kila inapofanyika. Mchezo ya olimpiki huwa Huwakutanisha wanamichezo kutoka nchi mbali mbali duniani na hilo peke yake hunifanya nijisikie kama dunia nzima imeunganishwa kwa wakati mmoja. Kila ninapo sikia kuwa olimpiki zinaanza huwa najua kutakuwa na ushindani, historia mpya na burudani ya kipekee. Mchezo ya olimpiki ninayo ipenda zaidi ni riadha, hasa ambio za kasi kama 100, kama mita miamoja na mita miambili. Napenda sana mchezo hii kwa sababu ni kusisimua na kuchukua muda mfupi lakini hujaa presha kubwa. Sekunde chache tu zinaweza kumfanya mtu awe binguwa wa dunia. Ninapo waona wana michezo wakijiandaa mstari wakuanza. Moyo wangu hupiga kwa kasi nikisubiri kuona nani atashinda mi. Michezo hii hunifunisha umuhimu wa mandalizi, nidhamu na kujiamini. Mbali na riadha napenda pia sana michezo ya kuogelea. Michezo hii hunivutia kwa sababu inaonyesha nguvu, ustahimilivu na mbinu. Kuogelea wanao ogeleaji wakipambana ndani ya maji. Kila mmoja akijaribu kutumia nguvu zake zote. Unifanya niheshimu sana juhudi wanazo weka katika mazoezi yao ya kila siku. Ni mchezo unao hitaji subira na umakini mkubwa. Nikikumbuka michezo ya olimpiki nilio wahi kufurahia kutazama. Kuna matukio mengi yalio nifanya nikumbuke kwa muda mrefu. Kuna wakati nilifurahia kuona wana michezo wadogo wakivunja rekodi za dunia na wengine wakishinda medali kwa mara ya kwanza. Kwa nchi zao, matukio kama haya hunifanya nijisikie furaha na hata kama simfahamu mchezaji binafsi kwa sababu naona ndoto ikitimia mbele ya macho yangu. Mchezo wa olimpiki ni nao upenda zaidi kwa ujumla ni riadha, kwa sababu una michezo mingi ndani yake kama mbio, kuruka na kurusha. Kila aina ina mvuto wake, pia riadha huonyesha wazi kuwa ushindi unatokana na juhudi binafsi na nidhamu ya muda mrefu. Hakuna bahati, ni kazi tuu na kujituma. Ni napo hisi wakati wa michezo ya olimpiki huwa na jisikia furaha, msisimko na motisha. Mchezo hii hunipa hamasa ya kufanya bidii katika maisha yangu ya kila siku. Hunifanya niamini kuwa kwa juhudi na uvumilivu mtu anaweza kufikia ndoto zakebbila kujali anatoka wapi. Pia hunifundisha kuhakikisha ninaheshimu ushindani na kukubali matokeo, iwe ni kushinda au kushindwa. Michezo ya olimpiki ni zaidi ya mashindano tu kwangu. Ni nani, na ni chanzo cha motisha. Michezo ni nayo ipenda hunifanya nijivunie mwanamichezo, ninjifunze nidhamu, na nijisike sehemu ya dunia kubwa inayo unganishwa na michezo. Ndio maana kila olimpiki inapofika, huwa nasubiri kwa hamu na ghamu sana.

Unapenda suruali au sketi. Mimi napenda surwali. Suruali inanivutia zaidi kwa sababu inanipa uhuru, faraja na kujiamini katika shuguli zangu za kila siku. Ninapovaa suruali najiskia huru kusonga, kutembea haraka, kukaa au kusimama bila kuwa na wasiwasi wowote. Hilo ni jambo mihimu sana kwangu. Hasaa katika mazingira ya kazi, shule au hata wakati wa matemezi ya kawaida. Sababu nyingine inayofanya nipende suruali ni uraisi wake. Suruali ni raisi kuchanganya na mavazi mengine kama shati, fulana au sweta. Pia zinafaa kwa hali, nyingi tofauti, iwe ni kuenda kazini, kusafiri, au kufanya shuguli za nje. Nikiwa na suruali, najua nipo tayari kwa lolote linalo weza kujitokeza bila kubadilisha mavazi. Suruali unipa uhakika na usalama. Katika siku yangu ya kawaida, kuna wakati wa kupanda ngazi, kutembea umbali mrefu au kukaa kwa muda refu. Suruali unifanya nijiskie nipo salama na nipo katika makao mazuri mda wote. Hilo linanisaidia kuzingatia kile ninacho fanya badala ya kufikiria mavazi yangu. Zaidi ya hayo, napenda suruali kwa sababu zineendana na mtindo wangu wa maisha. Mimi ni mtu ninaye penda vitendo na ufanisi. Suruali zinazo onyesha mtazamo huo ni mavazi ya vitendo, ya kudumu na yanayo faa kwa kazi nyingi. Pia kuna aina nyingi za suruali, kwanza za kawaida, hadi za kizazi, jambo linalo nipa chaguo nyingi kulingana na tukio. Ingawa sketi zina mvuto wake na zinafaa kwa watu wengine na matukio fulani kwa upande wangu suruali nizo chagua la kwanza. Zinanifanya nijiskie mimi mwenyewe, nikiwa huru na nikiwa na kujiamini. Ndiyo maana nikichagua kati ya suruali au sketi nachagua suruali bila kusita.

Je, unapenda hadithi za ajabu? Ndiyo, napenda sana hadithi za ajabu. Tangu nikiwa mdogo, haditi hizi zimekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu na mawazo yangu. Hadithi za ajabu hunipeleka katika ulimwengu tofauti kabisa na ule ninaouishi kila siku. Ni hadithi ambazo hunifanya nione mambo kwa mtazamo mpana zaidi na kunikumbusha kuwa dunia inasiri nyingi. Mawazo mengi na uwezekano usio na mipaka. Kwanza kabisa, napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunipa nafasi ya kuota na kufikiria mambo makubwa. Katika hadithi hizi, chochote kinaweza kutokea, watu wanaweza kusafiri kwa muda, wanyama wanaweza kuongea na dunia inaweza kuwa na sheria tofauti kabisa na tunazozijua. Ninapozisoma au kuzisikiliza na hisi kama akili yangu inafunguliwa na kupewa uhuru wa kufikiria bila mipaka. Hii hunisaidia hata katika maisha ya kawaida. Kwa sababu hunifunza kufikiria kwa ubunifu na kutafuta suluhisho tofauti za matatizo. Hadithi za ajabu hunifundisha mafunzo ya maisha kwa njia ya kuvutia sana. Mara nyingi ndani ya hadithi hizo kuna ujumbe mzito ulioficha unaweza kukuta hadithi inakuzungumzia ujasiri, uaminifu, upendo au hata madhara ya tamaa na chuki. Ingawa hadithi yenyewe inaweza kuwa ya ajabu au ya kufikiria, mafunzo yake huwa ya kweli kabisa na yanahusiana na maisha halisi. Hilo ndilo jambo linalonifanya nizipende zaidi kwa sababu si hadithi za kuburudisha tu bali pia niza kujenga tabia na fikra. Napenda haditi za ajabu kwa sababu hunisaidia kupumzika na kusahao msongo wa mawazo wakati mwingine maisha huwa na changamoto nyingi, masomo, kazi au majukumu ya kila siku. Ninapochukua muda wa kusoma au kusikiliza hadithi ya ajabu nahisi kama ninaingia katika dunia nyingine ambapo matatizo yangu yanapungua au muda hunipa amani ya moyo na kunifanya nijisikia nafuu zaidi. Baada ya hapo, narudi katika maisha ya kawaida nikiwa na nguvu mpya na mtazamo mzuri. Hadithi za ajabu hunifanya nipende kusoma na kusikiliza zaidi. Zinachochea kama ya kujifunza kwa sababu mara nyingi huleta maswali kama, ingekuwaje kama hili ningewezekana? Au je, dunia ingionekanaje kama mambo yangekuwa tofauti? Maswali haya hunifanya nitafakari zaidi. Nitafute marifaa mapya na hata kujaribu kuandika haditi zangu mwenyewe Kwa njia hiyo hadithi za ajabu hunisaidia kukuza vipaji na vipawa vilivyo mumo ndani yangu. Napenda hadithi za ajabu kwa sababu huunganisha watu. Mara nyingi, tunapozungumza kuhusu hadithi tulizozipenda tunashirikiana mawazo, tunacheka pamoja na tunajadili wahusika na matukio. Hii hujenga urafiki na mawasiliano mazuri kati ya watu. Hadithi moja ya ajabu inaweza kumfanya mtu mmoja aone ujasiri, mwingine aone tumaini, na mwingine aone furaha. Hivyo, hadithi hizi huwa na nguvu ya kuunganisha hisia za watu tofauti.

Je, unapenda kutembea msituni? La, sipendi kutembea msituni. Ingawa kuna watu wengine wanaopenda sana mazingira ya msituni kwa sababu ya uzuri wake wa asili. Mimi binafsi sijiskii vizuri ninapo kuwa msituni. Hisia zangu zinapokwenda msituni huwa tofauti. Na mara nyingi nahisi hofu, wasiwasi, au kutokuwa na uhakika wa kile kinachoweza kutokea. Kwanza kabisa, sipendi kutembea msituni kwa sababu ya hofu ya usalama. Msitu una maeneo mengi yaliyofichika, miti mirefu, vichaka, vizito, na njia, ambazo si rahisi kufuatilia. Hali hii hunifanya nihisi kama si salama hasa pale ninapofikiria kuhusu wanyama wakali, nyoka au hata wadudu hatari. Mawazo haya hunifanya sijisikii huru wala mtulivu na badala ya kufurahia matembezi huanza kuwa na hofu kila hatua ninayochukua. Sipendi kutembea msituni kwa sababu ya mazingira yake yasiyotabirika. Msituni hali ya hewa inaweza kubadilika ghafla. Njia zinaweza kupotea na mawasiliano yanaweza kuwa magumu. Kwa mtu kama mimi anayependa kupanga mambo vizuri na kujua ninapoelekea. Hali hii hunifanya nijisikie vibaya. Napendelea sehemu ambazo zina njia zilizo wazi. Ramani, rahisi na msaada wa karibu endapo kungekuwapo na tatizo. Kuna swala la wadudu na wanyama wadogo. Kuna wa mbu sisimizi nyuki na wadudu wengine ambao wanaweza kusababisha maumivu au usumbufu. Mimi si mtu ninayependa sana kushughulika na wadudu hawa. Mawazo ya kuwaua au kushambuliwa hunifanya, nisijisikie vizuri kabisa, badala ya kufurahia mazingira akili yangu imejikita katika kijiulizi, nitajilindaje dhidi ya wadudu hao? Zaidi ya hayo, sipendi kutembea msituni kwa sababu nahisi kuna upweke mwingi. Ingawa watu wengi kusema msitu unatua utulivu. Mimi nahisi kimya chake ni kizito sana. Ukimya huo hunifanya nianze kuwaza mambo mengi. Mengine ambayo si mazuri. Napendelea maeneo yenye watu sauti za kawaida au angalau shughuli zinazoonyesha uwepo wa binadamu. Hali hii hunifanya nijisikie salama na mwenye amani zaidi. Pia kutembea msituni kunahitaji maandalizi maalumu. Unahitaji mavazi sahihi, viatu, imara, maji ya kutosha na maarifa fulani ya mazingira. Kwangu mimi maandalizi haya yote yanaonekana kuwa mzigo mkubwa. Napendelea matembezi rahisi kama kutembea mjini, ufukweni au kwenye bustani zilizoandaliwa vizuri. Sehemu hizi hunipa nafasi ya kufurahia matembezi bila wasi wasi mwingi. Ninatambua kuwa misitu ina umuhimu mkubwa sana kwa mazingira na kwa maisha ya binadamu. Misitu husaidia kuhifadhi hewa safi, wanyama na mimea mbali mbali. Ingawa sipendi kutembea msituni bado naheshimu sana misitu na umuhimu wake. Ninaamini tunapaswa kuilinda na kuitunza kwa ajili ya vizazi vijavyo. Hata kama si kila mtu anafurahia kuitumia kwa matembezi au mapumziko. Kwa kumaliza, jibu langu kwa swali, je, unapenda kutembea? Msituni, ni la. Si kwa sababu nachukia msitu bali ni kwa sababu sipati furaha wala amani ninapokuwa huko. Kila mtu ana mapendeleo yake na kwangu mimi napata faraja zaidi katika maeneo yaliyo wazi, salama na yanayofahamika. Hilo ndilo linalonifanya nijisikie huru, mtulivu na mwenye furaha zaidi.